Kwa ujumla, napendelea chakula chanya mchanganyiko wa latha katha. Hasa latha tamu za kiasi chumvi ya wastani na pilipili kidogo inachongoza ulima bila kuumiza sana. Latha kama hizo nifanya ni hisi furaha na kuridhika. Kwa sababu hazichoshe haraka na zinaacha hamu ya kuendelea kukula kwa utaratibu. Chakula chenye latha isiyosawazika hunipa hisia ya ustaarabu na uangalifu katika upishi. Kwanza kabisa, latha ya chumvi ni muimu sana kwangu. Chumvi huleta huwe wa chakula iwe ni wali, vyazi, mboga au nyama. Bila ya chumvia wastani chakule huwisi kama hakijakamilika hata hivyo sipendi latha ya asili iyonekane iwe ni latha ya mboga mbichi samaki au nyama. Pili latha ya pilipili inanivutia sana, hasa pilipili ya wastani. Napenda chakule kinachotoa joto kidogo mdomoni, kinachonifanya nitabasamu na wakunywa maji kidogo. Lakini sikiri kinachonifanya ni jute kwa nini nilikula. Pili huongeza msisimuko na hufanya mlo uwe wa kukumbukwa. Kwa mfano, maharagwe yenye pilipili huangiza msisimko na kufanya muda uwe kukumbukwa. Maharagwe yenye pilipili kidogo samaki wa kukanga hau supu zingumzu huleta raha ya peke. Tatu latha utamu kwa kiasi pia ni muhimu. Asa kwenye vyakula fulani au vinywaji. Napanda chakula ambacho kinamuguso mdoko wa utamu wa asili kama vile ndizi mbivu vyazi vitamu au nazi kwenye wali. Utamu wa kiasi huleta utulifu na furaha na mara nyingi hunikumbusha chakula cha nyumbani au cha utotoni. Kwa upande mwingine, sipendi sana latha kali kupita kiasi, iwe ni chumvi nyingi, pili pili kali sana, au mafuta mengi. Chakula chenye latha kali kupita kiasi, unifanya ni kose kufrahia mlo wenyewe napenda kula chakula kinachoniruhusu kutambua viungo iliotumika na juhudi za mpishi zaidi ya yote napendelea chakula chenye ladha ya asili kilichopikwa kwa uangalifu na upendo chakula kina ladha nzuri kinapopikwa kwa nia njema iwe ni nyumbani au mahali popote lakini zi tu kila ulimi inacho hisi bali pia ni hisia ya kuridhika afya na furaha. Kwa kifupi inapendela chakula chanye ladha isio sawazika. Chumvi ya wastani pili pili kidogo utamu wa asili na vyungo venavyoendana vizuri aina hii ya chakula hunifanya na furahie kila tonge ni heshimu mlo wangu. Na kuthamini utamaduni wa chakula kwa ujumla.

Zana za digiti ninazo tumie kila siku ni nyingi na kila mmoja ina michango wake kurahisisha maisha ya kazi na mawasiliano. Nikieleza kwa mapana kama mazungumzo ningesema hivi. Kwanza, simu ya mkononi ndiyo zana ya digiti ninao tumie zaidi ya kila siku. Simu imenifanya niwe natumi mkononi kupatia simu. Kupatia simu, ninaweza kwasiliana na familia, marafiki na wafanya kazi wenzangu kwa kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi na kutumia programu kama WhatsApp na Telegram. Pia simu hunisaidia kupata habari ya haraka kama taarifa za habari za hewa habari ya kitaifa na kimataifa taarifa za dharura. Zaidi ya hapo simu hutumika kama kamera, saa kalenda na hata benki na kutumia huduma za malipo kama kidigitali kama pesa kama mpesa. Pia kompyuta au laptop ni zana muhimu sana hasa kwa kazi na masomo kila siku ninaitumia kuandika nyaraka kuandaa reporti kusoma makala na kufanya utafiti. Kila siku natumia kuandika nyaraka, kuandaa ripoti na kufanya utafiti mtandaoni. Programu kama Microsoft Word, Google Docs na Excel hunisaidia kupanga kazi zangu vizuri na huhifadhi taarifa kwa mpangilio. Pia kompyuta hunirahishia ukishiriki faili, kufanya mikutano ya mtandaoni kupitia zoom Google meet na kushirikiana na wengine hata kama tuko maeneo tofauti. Tatu, barua pepe ni zana ya jiditi ambayo siwezi kuiacha. Kile siku ninafungua akaunti yangu ya baruapepe ili kupokea mawasiliano rasmi. Maagizo ya kazi na taarifa muhimu barua pepe hunisaidia kutunza kumbukumbu za wa mawasiliano na kurudi kuzisoma baadaye inapohitajika ni zana inayo ongeza uwajibikaji na mpangilio katika kazi za kila siku nne mtandao ya kijamii kama facebook x instagram na youtube pia ni sehemu sana niinazotumia kila siku ingaw kwa kazi kinachothibitiwa mtandao hii hunisaidia kuwasiliana na watu wengi kwa wakati moja kujifunza mambo mapya kufuatilia habari. Na hata kujiburudisha. Kupitia YouTube kwa mfano, ninaweza kujifunza ujuzi mpya kama matumizi ya teknolojia au mazoezi ya mwili. Tano, zana za kuhifadhi taarifa mtandaoni kama Google Drive au OneDrive ni muhimu sana. Zana hizi hunifanya nihifadhi faili zangu salama na kuzipata wakati wowote popote nilipo. Pia hunisaidia kuepuke kupoteza taarifa muhimu endapo kifaa kitapata hitilafu. Mwisho kabisa programu za kupanga muda na kazi kama kalenda ya dijiti vikumbusho na programu za kupanga majukumu hunisaidia kupanga siku yangu vizuri. Ninaweza kuweka ratiba kukumbusha miadi na kufuatila mendeleo ya kazi yangu. Kwa ujumla zana hizi za dijiti zimekuwa sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Zimenisaidia kuokoa muda kuoengeza ufanisi na kuwasilana kuwa rahisi zaidi. Bila zana hizi maisha ya kisasa yangekuwa mangumu zaidi lakini hii kwa matumiza ya busara teknolojia hutulatea faida kubwa sana.

Kwa upande wangu napata habari kutoka vyanzo mbalimbali. Kwa sababu naamini kuwa habari bora hutokana na kusikiliza na kusoma zaidi ya chanzo kimoja. Kwanza kabisa chanzo kikubwa cha habari ni vyombo vya habari kama radio, televisini na magazeti. Redio ni muhimu sana asubuhi au jioni kwa sababu huleta habari za haraka kuhusu siasa uchumi na usalama na matukio ya kijamii. Televisheni pia husaidia kwa sababu inapicha na maelezo ya kina. Temu linafanya mtu alewe vizuri kinachoendelea. Magazeti iwe ya kuchapisha au ya mtondoni hutoa uchambuzi wa kina zaidi na husaidia mtu kufikiri kwa upana chanzo kingine muhimu ni mtandao wa interneti. Kupitia tovu za habari ninaweza kupata taarifa za ndani ya nchi za kimataifa wakati mmoja. Interneti inanisaidia kusoma habari tofauti. Kulinganisha taarifa na kuelewa mtazamo mbalimbali kuhusu tukio moja. Pia kuna blogu na makala za kitaalamu zinazotoa maelezo ya kina kuhusu mada maalumu kama teknolojia afya elimu na au mazingira. Vile vile mitandao ya kijamii imekuwa chanzo kikubwa cha habari siku hizi. Kupitia majukua kama facebook au whatsapp habari husambaa kwa haraka sana. Hata hivyo hapa huwa makini zaidi kwa sababu si kila habari unaosambazwa ni ya kweli ninajifunza kuthibitisha taarifa kwa kuangalia chanzo chake na kulinganisha cha vyombo rasmi vya habari kabla ya kujiamini au kusambaza. Pia habari kupitia mazungumzo kwa na watu wengine kuongea na marafiki familia na watu wa jamii hunipa mtazamo moja kwa moja kuhusu matatizo mafanikio na changamoto zinazo wakabili watu. Habari hizi za kijamii ni muhimu kwa sababu zinaonyesha hali halisi ya maisha ya kila siku sio tu yalio kwenye vyombo vya habari. Mwisho kabisa napenda habari kupitia kusoma vitabu, ripoti na tafiti. Vyanzo hivi hutoa maarifa ya muda mrefu na husaidia kuelewa historia sababu na athari za matukio ya sasa. Kwa kufanya hivyo, habari ninazopata haziishi kuwa za haraka tu, bali pia zinanisaidia kwa kuelewa upana wa kina zaidi. Kwa ujumla napata habari kutoka sehemu nyingi tofauti kwa sababu naamini mtu anayejua mengi ni yule anayesikiliza vyanzo mbalimbali anachambua taarifa kwa umakini na anatafuta ukweli kabla ya kuamua na kuamini habari fulani.

Ndiyo ni mewai kusafiri katika maeneo mengi mazuri kupitia hadithi picha na maelezo na watu kutoka sehemu mbalimbali duniani na kila sehemu ina uzuri wa ke wa kipekee nikianza kuelezea ningependa moja ya maeneo yananivutia sana ni pwani ya bahari ya hindi asa maeneo ye nye fukwe ndefu za mchanga mweupe wa maji ya bleu angavu maeneo kama haya huwa na upepo mwanana mawimbi ya kutuliza na namandhari inayofanya mtu ajisikia huru na mwenye amani watu wanaowishi karibu na na bahari mara maranyingi huzimulia jinsi machweo ya jua yanavyokua ya kupendeza. Ya kipaka anga ra ngi za machungwa, waridi na zambarao ni tukio li na lobaki a kilini kwa muda mrefu. Pia ni mewai kutembelea maineo ya milimani na ambapo hewa ni safi na baridi kiasi na mazingira yamejaa kijani kibichi. Milima hutoa mandhari ya kufutia sana. Hasa asubui kunapokuwa na ukungu unaozunguka vilele. Watu wanaosafiri milimani maranyingi husema wanahisi ukaribu mkubwa na asili. Unasikia sauti za ndege upepo unapita kwenye mti na wakati mwingine maji ya vijito vidogo ya kitiririka kwa utulivu. Maeneo haya ni mazuri kwa kutafakari maisha. Kupumsisha akili na kujifunza kufumilia changamoto. Kwa sababu kupanda milima kunahitaji subira na nguvu. Sehemu nyingine nzuri nilaiskia zana ni hifadhi za wanyama pori ya asili. Mandhari ya savana pana nyasi ndefu, miti ya akashia na wanyama wakubwa kama tembo twiga simba na pundamilia yakipekee sana kusafiri katika maeneo haya kuna mpa mtu fursa ya kuona uhai wa asili ukiendelea bila usumbufu mkubwa wa binadamu. Watu wengi husema kuwa safari za aina hii huwafanya waheshimu sana mazingira na kutambua umuhimu wa kulinda wanyama na makazi yao. Vile vile ni mewahi kusafiri katika maeneo kihistoria na kitamaduni kama miji ya kale na vijiji yenye tamaduni zilizo hai maeneo haya ya navutia kwa sababu ya nakuonyesha historia ya binadamu, majengo ya zamani, masoko ya asali, mafazi ya kitamaduni na vyakula vya kipekee. Kusafiri huku kuna mpa mtu nafasi ya kujifunza mila na desturi za watu wengine na kutambua kuwa licha ya tofauti ze tu bado tunamambo mengi ya na tufanicha kama wanadamu. Kwa ujumla, ningependa ni kusema, kila mahali ni napowai kusafiri kuna uzuri wake. Iwe ni uzuri wa asili kama bahari, milima na mapori au uzuri wakitamaduni unaopatikana kwa watu na historia yao. Ku safiri, kuna fungua akili, kuna papanua mtazamo wa maisha na kuna mpa mtu kumbukumbu nzuri ambazo hubaki moyoni kwamuda mrefu. Hata kama ni safari ya kikweli au kupitia simulizi na uzoefu wa wengine uzuri wa dunia yetu unaendelea kunishangaza na kunivutia kila wakati.

Kwa jumla kwa jumla muda ninaokaa hadi usiku hutegemea sana mambo kadhaa muhimu. Kama vile aina ya shukuli nilizokuwa nazo mchana majukumu ya kazini au shuleni na hali yangu ya mwili na akili siku hiyo. Kwa siku za kawaida mara nyingi napenda kuhakikisha kwamba nalala mapema kadri inavyowezekana. Hasa nyakati saa nne hadi saa sita usiku hii ni kwa sababu ninaamini usingizi wa kutosha ni msingi wa afya njema na ufanisi wa kazi. Nikilala mapema naamka asubuhi nikiwa na nguvu. Akili iko tulivu na ninaweza kupanga siku yangu bila pressure. Pia kulala mapema hunisaidia kuzingatia zaidi, kazini au masomoni na hupunguza uchovu wa mwili na mawazo. Hata hivyo, kuna siku ambazo nalazimika kukaa hadi usiku wa manane au hata zaidi. Hii hutokea haza ninapokuwa na majukumu maalum kama vile kukamilisha kazi ya dharura kujiandaa kwa mtihani kufanya utafiti au kushiriki katika shughuli za kijamii kama mikutano ya familia au sherehe. Katika hali kama hizi nalazimika kupanga muda wangu kwa makini ili nisiharibu ratiba yangu kwa muda mrefu. Najitahidi kuhakikisha ya kwamba hata nikilala kuchelewa siwe nafanya hivyo mara kwa mara vile vile kuna nyakati ambapo ninakaa usiku kwa sababu ya mapumziko au burudani wakati mwingine hupenda kutazama filamu kusikiliza muziki kusoma vitabu au kuzungumza na marafiki. Shughuli hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na na na kujipa muda wa kujifuraisha baada ya siku ndefu ya kazi. Hata hivyo huwa na mipaka kwa sababu najua kukaa usiku kunaweza kuathiri afya yangu na tija ya siku inayofuata. Kwa upande wa afya nimejifunza kuwa kukaa sana usiku bila sababu ya mzingi kuna madhara mengi. Kunaweza kusababisha uchovu wa wa kudumu kupungua kwa umakini na hata matatizo ya afya kama maumivu ya kichwa au msongo wa mawazo. Ndiyo maana ninajitahidi kuwa na ratiba ya kudumu ya kulala na ninahakikisha kuwa kabla ya kulala napunguza matumizi ya simu au vifaa vya kielektroniki ili kupa mwili na akili nafasi ya kupumzika. Kwa jumla, muda ninaokaa hadi usiku ni si kitu kile kile kila siku. Bali hubadilika kulingana na mazingira na mahitaji ya siku hiyo. Lengu langu kubwa ni kuhakikisha kwamba ninapata usingizi wa kutosha na ninadumisha uwaiano mzuri kati ya kazi ya mapumziko na burudani. Kwa kufanya hivyo, naweza kuendelea kuwa na afya njema ufanisi na maisha yenye utulivu wa kijumla.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya, na kwa kweli hilo ni jambo linaloleta furaha kubwa. Kujaribu chakula kipya si suala la kushiba tu, bali ni safari ya kugundua ladha, tamaduni na hata hadithi za watu wengine. Kila chakula kipya kama dirisha linalonifungulia kuangalia maisha ya jamii nyingine, kwa sababu chakula mara nyingi huakisi historia, mazingira na maadili ya watu wanaokipika. Kwanza kabisa, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu ya ladha. Kuna msisimko fulani wa kuonja kitu ambacho sijawahi kuonja kabla. Huwezi kujua kama kitakuwa kitamu sana, cha kawaida au cha kushangaza hadi uonje. Wakati mwingine ladha huwa tofauti kabisa na matarajio yangu, lakini hilo hunifundisha kitu. Kwa mfano, nakula chakula ninachodhani kitakuwa kichungu. Kinaweza kuwa na mchanganyiko mzuri wa viungo unaonivutia. Hiyo inanifanya niheshimu sana ubunifu wa wapishi. Na tamaduni za upishi pili, kujaribu vyakula vipya kunanisaidia kujifunza kuhusu tamaduni tofauti. Kila jamii ina vyakula vya asili na mara nyingi vyakula huwa na maana ya pekee. Huandaliwa kwa sherehe maalumu, misimu fulani na matukio ya kifamilia. Ninapoonja chakula cha jamii nyingine, nahisi ninashiriki sehemu ya maisha yao. Hii inanifanya niwe wazi. Zaidi, kuchekesha na kihisia, na kunisaidia kuheshimu tofauti zilizopo kati ya watu. Tatu, kujaribu vyakula vipya hunifundisha kuwa uvumilivu na ujasiri. Si kila chakula kipya huwa rahisi kukipenda mara ya kwanza. Wakati mwingine harufu, mwonekano na viungo vinaweza kunifanya nisite, lakini ninapojipa moyo kujaribu, mara nyingi hugundua kwamba hofu yangu haikuwa na msingi. Hili hunisaidia katika maisha ya ujumla kwa sababu hunikumbusha kwamba mambo mapya yanaweza kuwa mazuri unapojipa nafasi ya kuonja au kuyajaribu. Zaidi ya hayo, kujaribu vyakula vipya huleta furaha ya kushirikiana na wengine. Unapokuwa pamoja na marafiki au familia, kuonja chakula kipya huwa chanzo cha mazungumzo inayokuwa na kumbukumbu nzuri. Kila mtu hutoa maoni yake, mtu anapenda sana, mwingine anashangaa, na mwingine anasema angependa kujaribu tena. Hii huimarisha mahusiano na kuleta ukaribu kati ya watu. Kwa ujumla, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipanua fikra, hunipa furaha ya ladha, hunifunza kuhusu tamaduni na hunisaidia kukua kama mtu. Ingawa bado nina vyakula ninavipenda sana, na ninavipenda sana na kuvirudia mara kwa mara siku zote. Niko tayari kujaribu kitu kipya kwa sababu kila sahani mpya huja na uzoefu mpya.

Kuwakaribisha wafanyakazi wapya ni jambo muhimu sanaa kwa sababu ndio linaloweka msingi wa jinsi nitakavyojihisi kufanya kazi na kushikiriana na wengine ndani ya taasisi. Kwa mtazamo wangu kuwapokea wafanyakazi wapya kunapaswa kufanywa na kwa umakini heshima na moyo wa ukarimu ili wajisikie kuwa wanadhaminiwa tangu siku ya kwanza. Kwanza kabisa ninaamini katika mandalizi kabla ya mfanyakazi kwanza kazi hii inahusisha kuwa mazingira kazi yao yako tayari kama vila dawati vifaa vya kazi akaunti za kompyuta na taarifa muhimu. Pia ni muhimu kuwajulisha wafanyakazi waliopo mapema kuwa kuna mfanyakazi ambae anakuja ili wawe tayari kumpokea. Maandalizi haya kumfanya mfanyakazi mpya ajisikie kuwa amekua akisubiriwa na kuthaminiwa. Siku ya kwanza nawakaribisha wafanyakazi wapya kwa salamu za kirafiki na tabasamu. Najitambulisha binafsi na kuwapa muda wa kujitambulisha wao wenyewe. Hii husaidia kuvunja barafu na kupunguza wasiwasi ambao mara nyingi hujitokeza siku za mwanzo. Hii pia nawapa maelezo ya jumla kuhusu kampuni au taasisi na malengo ya utamaduni wa kazi ili waelewe kwa nini na nini kinatarajiwa kwao baada ya hapo ninahakikisha mfanyakazi mpya anatembezwa katika eneo la kazi. Hii inajumuisha kuonyeshwa ofisi mbalimbali maeneo muhimu kama vile vyoo sehemu ya mapumziko na maeneo ya mikutano. Pia namtambulisha kwa wafanyakazi wenzake moja baada ya mwingine nikieleza kwa ufupi majukumu yao. Utambulisho huu unarahisiisha mawasiliano na kufanya mfanyakazi mpya ajisikie sehemu ya timu badala ya mgeni. Katika siku za mwanzo ninazingatia maelekezo na msaada. Ninahakikisha mfanyakazi mpya anaelewa majukumu yake matarajio ya kazi na ratiba badala ya kumrushia majukumu mengi mara moja namruhusu ajifunze hatua kwa hatua. Pia namtia moyo kuuliza maswali bila uoga na kuhakikisha kuwa kufanya makosa madogo ni sehemu ya kujifunza zaidi ya hayo ninaona umuhimu wa kumteua mtu na kumsaidia mfanyakazi mpya kama vile mshauri au mfanyakazi mwanzake mwenye uzoefu. Mtu huyu humsaidia kuelewa taratibu zisizoandikwa mtiririko wa kazi na hata mambo ya kijamii kazini. Hii kumsaidia mfanyakazi mpya kuzoea haraka na kujenga uhusiano mzuri na wengine. Kadri muda unavyoendelea, nafanya mazungumzo ya mara kwa mara na mfanya kazi mpya ili kujua anaendelea changamoto anazokutana nazo na kama anahitaji msaada zaidi. Mazungumzo haya yanaonyesha kuwa uongozi unajali, unajali maendeleo yake na unadhamini mchango yake. Pia hutoa fursa ya kurekebisha mapungufu mapema kabla ya hayajakua makubwa. Kwa ujumla kuwakaribisha wafanyakazi wa wapya si tukio la siku moja bali ni mchakato unaoendelea. Lengo langu huwa ni kuwafanya wajisikie salama kuthaminiwa na kuwa sehemu ya familia ya kazi. Mfanyakazi anaye pokelewa vizuri huwa na motisha zaidi hujifunza haraka na huchangia kwa moyo wote na kufanikisha malengo ya pamoja ya taasisi.